Ninaifadhi pesa kwa kupanga matumizi yangu vizuri na kujitahidi kitotumia pesa kwa mambo ya siyo siya lazima. Kila ninapopata pesa na weka sehemu yake kwenye akiba kwanza kabla ya kuitumia pia kuandika mahitaji yangu muhimu kama chakula nauli na au ada. Ili nijue pesa yangu inaenda wapi. Ninajaribu kununua vitu ninavyo panga tu na kulinganisha bei kabla ya kununua. Jambo linalonisaidia kupunguza matumizi na kuongeza akiba yangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ya kahawa mpya iliyochemshwa. Harufu hii ya kahawa iliyochemshwa hujaza hewa kwa manukato mazito na ni yakuvutia inayoleta hisia ya joto utulivu na mawazo mpya wa siku. Hii harufu hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu, hunipa hamasa na kuanza siku yangu vizuri. Hunikumbusha nyakati za utulivu na huniletea hisia za faraja na umakini. Mimi hupenda sana hii harufu.

Chumba changu cha kulala si kikubwa sana wala si kidogo. Ni cha wastani na kinanitosha vizuri. Kuta zina rangi ya bulu nyepesi. Rangi hambayo hunipa utulivu na kunifanya nijisikie nimepumzika. Kitanda changu ni laini na kinaridhisha sana. Hasa bada ya siku ndefu kinanifanya nipate usingizi mzuri. Kutoka dirishani naweza kuona anga mti na wakati mwingine watu na magari zikipita. Jambo linalonipa hisia ya kuunganisha na nje kitu ninacho kipenda zaidi chumbani mwangu ni utulivu wake na pia napenda la rangi iliyo irio kwa ukuta za za chumba changu kwa sababu hunifanya nijiskie salama na huru kuwa mimi mwenyewe.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba kunanifanya nijisikie furaha na kunanisaidia kuachilia hisia. Napenda kuimba nyimbo za kufurahisha za upendo na pia za kiroho mara nyingi. Pia kuimba kuna nisaidia kupumzika na kujisikia vizuri. Hasa baada ya siku mrefu. Napenda kuimba kanisani. Mimi ninaongoza kanisani letu kwa waimbaji. Napenda kuimba kwa sababu naweza kumshukuru mungu. Kama mkristo naeza kuimba nyimbo za ukristu na niweze kumshukuru na kumsifu bwana yesu.